Kuna kumbukumbu mmoja siezi sahau kwa maisha yangu yote. Tukiwa wadogo, kwa familia yetu tumezaliwa watatu, vijana watatu, wavulana watatu na msichana mmoja ambaye ndo mimi, ambaye ndio mimi. Mi ndio msichana wa pili kwa familia yetu, mtoto wa pili kwa familia yetu. Kuna siku moja mama yetu alienda kutembelea nyanya yetu tukaachwa nyumbani tukiwa watatu mimi na kakazangu. Tulikuwa chini sana kifedha. Tukaamua, tuchukue maharagwe kidogo, mama yetu alikuwa mkulima, alikuwa analima, chakula mingi sana. Tukaamua kuchukua maharagwe kidogo tuuze ndio angalau tupate pesa kidogo kaka zangu wakaamua wao ndio wataenda kuuza mi nibaki nyumbani ndio mama yetu akikuja angalau apate mmoja wetu nyumbani na niweze kumuambia angalau kitu ingeeza kuona hakuna kitu kinaendelea kaka zangu walienda wakauza wakapata mama moja ambaye alikuwa rafiki ya mama yetu wakamuuzia, wakakuja na pesa tukagawana. Mama yetu hakujua iyo siku kwa sababu chakula ambacho alikuwa analima kilikuwa kingi sana. Hakujua iyo siku baada ya wiki kadhaa akapatana na yule mama mwenye kaka zangu waliuzia maharagwe akamuambia kwamba ile maharagwe alikuwa ametuma vijana wake. Ilifika na aliwapea pesa mamangu akashtuka akashangaa maharagwe gani kwa sababu yeye hakuwa ametutuma maharagwe yoyote. Akasema ni sawa. Hakuwa anataka kutuaibisha. Kuja nyumbani, alikuja. Akiwa amekasirika sana. Akauliza nani alikuwa ametutuma maharagwe. Akasema, hakuna. Akatuambia kwamba, alipatana na uyo mama. Akamuambia, kwamba kuna maharagwe alipelekewa. Na ati yeye ndio alikuwa ametutuma. Tukashtuka. Kwa sababu tumejua, sasa tumejulikana. Mama yetu amejua tulichofanya. Na hiyo ni baada ya wiki kadhaa. Tukaamua kusema ukweli. Tukasema tulichukua maharagwe kiasi fulani. Na tukaenda tukauza. Akauliza pesa ziko wapi. Pesa ambazo mliuza ziko wapi. Tukasema pesa tuligawana. Tukakula. Vita ambayo mama yetu alituchapa hiyo siku sitaisahau. Hadi wa leo. Kutoka hiyo siku hatujai chukua kitu ya mama yetu kama hatujamuomba ruhusa.

Mimi, kabla nilale, kitu ambacho huwa nafanya cha kwanza ni kuoga. Mimi huwa naoga kwanza, baada ya kuoga, naenda napika chakula changu. Baada ya chakula changu nikipika chakula changu huwa natazama runinga na pia kutumia simu yangu kabla ya chakula changu kiive baada ya chakula changu kuiva, nala, alafu naenda kwa kitanda. Kabla ya kulala, naomba. Baada ya kuomba, naeza ingia kwa kitanda. Natumia simu kidogo kabla nipate usingizi.

Mimi napenda timu ya mpira ambayo inaitwa Manchester United. Nilianza kuipenda wakati ambapo tulioana na mme wangu. Nilianza kufuatilia na kupenda mpira hiyo wakati. Mchezo ambao nilifurahia na ambao ulnishangaza sana ni wakati Man U ilikuwa inacheza na Asenali huo wakati. Kila mtu alikuwa ameshikilia matumbo na kushtuka. Mchezaji mbaye ninayependa sana kwa Man United. Napenda Bruno Fernandes sana. Man U ikishinda, kila mtu anafurahia. Kwanza katika nyumbangu, kwa nyumbangu, kila mtu wanafuraiya. Kwa sababu sisi wote, huwa tunashabikia Man United.

Mimi huwa nachaji kifaa changu mara kama nne kwa siku. Kwa sababu betri yangu ni kama imeharibika kidogo. Kwa hivyo lazima ukae, ukienda kuichaji. Hiyo ni baada ya masaa kama tatu, nne, unaenda kuichaji. Na mara mingi ni nikiwa kazi kwa sababu nikiwa nyumbani, mimi huwa situmii simu yangu sana.

Mimi napenda kuvaa nguo kulingana na sherehe ambayo iko kama ni kanisani, mimi napenda kuvaa nguo mrefu, nguo ambazo, zina nidhamu, pia ukiwa mbele ya watu. Kama ni kwa nyumba, mi napenda kuvaa nguo ambazo si mzito, ambazo zitaeza, hautasikia joto jingi sana kwa nyumba. Kama ni mahali unaenda kusherekea kitu na marafiki pia napenda kuvaa nguo ambazo zinafunika mwili yangu lakini haijapita kwa magoti na pia nguo ziko na nidhamu, hilo ndo la muhimu sana.